Ninapenda kucheza mchezo wa vikapu. Mchezo huu ni mchezo ambao nimeucheza toka jadi. Nilifunzwa na mzazi wangu ambaye ni mweledi katika mchezo huu. Ame nifunza vitu vingi kuhusiana na mchezo huu hadi nikawa gwiji katika mchezo huu.

Zoea zuri ambalo nimelikuza kwa ustadi katika maisha yangu ni kwamba najitahidi sana kuishi na watu vyema naheshima kwa kuheshimu na kuwapa kile ambacho wanachohitaji kutoka kwangu iwapo ni nacho na pia sipendi kwa dhulumu wenzangu.

Kazini ninapoenda kila siku nimekumbana na mafanikio ya kila aina. Mosi ni kwamba nilipata cheo cha juu ukilinganisha na ambacho nimekua nacho. Sahizi mimi ni msimamizi mkuu katika kampuni ya kuegesha na kuuza magari.

Mkate unaopendwa na halaiki ama umati wingi wa watu ni mkate wa boflo. Mkate huu unapendwa hasa na watoto wadogo wa kwenda vyuo kwa sababu unawasaidia sana wakati wanapokuwa wanataka kuchukua chamcha chao wakati wa asubuhi wakielekea shuleni.

Namu, napenda maziwa maana. Maziwa ni kiungo cha maana sana katika upikaji wa chai ambayo mimi naipenda. Maziwa pia ni muhimu katika utengenezaji wa keki na vifaa mbalimbali vitamu ambavo binadamu anavipenda. Nikiwemo mimi, hivyo basi napenda maziwa.

Uzoefu wa kushangaza ambao ni meupata ni katika uchezaji soka au mpira wa migu uzoefu huu ni wa kurusha mpira kutoka lango moja hadi lingine bila kuguza chini huu ni uzoefu ambao nimesifiwa sana na watu ambao tumecheza nao na pia wanaokuja kushuhudia nikicheza.

Naisaidia jamii yangu katika mambo ya aula sana maishani mwao. Jambo la kwanza ni lishe bora. Jambo la pili ni maji masafi. Jambo la nne ni wapate mavazi nadhifu. Jambo la mwisho ni kwamba wanapata mahali pa kujikinga usiku unapokucha.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kuweza kukimu mahitaji yangu kadri ninavoweza na pia kukimu mahitaji ya familia yangu wakati wowote wanapo hitaji usaidizi kutoka kwangu na pia niweze kujidumu na kudumu kudumisha maisha ya familia yangu kila siku.

Kwa uwepo wa teknolojia ya kisasa, kuhifadhi kwa data yangu kumekuwa rahisi sana. Hii sasa nahifadhi data yangu kwenye simu au kwenye tarakilishi. Hii inanisaidia sana ninapo hitaji ukumbusho kutoka kwa data hii. Hivyo basi, simu tarakilishi uhifadhi data yangu.

Jukumu ambalo ninalipenda na kulienzi sana kazini ni jukumu la kuwaongoza au kuwaelekeza wafanyikazi walio chini yangu. Jukumu hili nalipenda kwa sababu napenda kuona kazi ikifanywa kwa muda na wakati unaofaa na kwa hali inayoridisha.

Hekima ambayo ni mejifunza maishani ni kuishi vyema na watu ambao umekuwa nao katika utotoni mwako hadi unapokuwa katika hali fulani ya kimaisha. Hivyo basi, hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu inanifanya kuheshimu wa kubwa wangu na pia wadogo wangu bila ya kubagua yeyote.

Chumba hasa ninachokipenda ni jikoni. Ni chumba ambacho ninakipenda kwa sababu mimi mwenyewe napenda mamkuli na kuandaa mamkuli. Ni chumba ambacho nikiingia ndani huwa kinanipa furaha ndani ya moyo wangu. Chumba hichi nakipenda kwa sababu ya unadhifu wake na ustadi kila saa na kila wakati. Na shiriki kwa chumba hichi hasa kwa maandalizi ya chakula. Ni chumba ambacho nakienzi na kukiheshimu sana.

Njia pekee ni nayojua na ambayo nimefunzwa na wavyele wangu na hata marifiki wangu ili kujiepusha na vitisho vya mtandao ni kwamba usiwasikize wanayoyasema kwa mtandao kwa sababu ni watu waliojaa wivu na chuki na wanaotaka kukurudisha nyuma kimaisha. Hivyo basi la muhimu la kufanya ili kujiepusha na mambo haya ni kuwa towasikiza watu hawa.

Jinsi ninavoweweka malengo ya kila mwezi kazini ni kuiandika kwenye kitabu ili niweze kuyafuatilia na nisipate mda wowoote wa kuya sahau. Kila siku juu ninapotoka kazini labda niyap lab lazima niyapitie malengo yale nahu kuhakikisha kuwa natia bidii ili kuweza kuyafikisha tamati.

Mji ninao uenzi na ambao ningepena sana kutembelea ni mji wa kimarekani wa kimombo London. Mji huu na uenzi sana kimaisha kwa sababu una historia ya waja wenye mafanikio mengi. Ambao na waenzi na kuwashimu sana ambao pia nivyelelezo katika maisha yangu.

Kompiuta yangu naitumia hasa katika kutekileza kazi zangu za kazi ila pia napenda kuitumia katika kufanya shuguli zangu za kimasomo. Kompyuta hio unisaidia sana katika shuguli za kimasomo kwa sababu inaraishiza sana upangaji wa kazi na mikakati yangu ya kila siku.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa sana patembelea panaitwa Fort Jesus. Ni mahali ambapo pamewekezwa historia ya miaka nenda na miaka rudi. Historia hii inaweza kuhakikisha ya kwamba vizazi vinavyo kuja vinaweza kuelewa ambapo waja walio kuwa mbele yao walitoka na nini ambacho walishiriki ndani ili kuweza kufika mahali walifika.

Mimi hasaa napenda kwenda cinema siku za ijuma, jumamosi na jumapili. Siku hizi ndizo ambazo cinema huwa imepamba moto na kushika kasi zaidi nchini mwetu. Cinema hizi huwa zinaandaliwa na weledi katika sanaa ya uwigizaji. Hivyo basi napenda sana siku hizi kwenda katika shughuli za cinema.

Mimi ni wadini ya kiislamu. Hivyo basi napenda kuvaa kanzu yangu nyeupe kama pamba. Kanzu hii na ichukulia muda kuitayarisha. Japo ni nazo mingi ila kuna moja na ipenda sana ambayo huwa na ivaa siku ya ijumaa tunapoenda kuswali.

Mwandishi wa vitabu ninayemwenzi na kumpenda ni hayati Ken Walibora mwandishi huu mwandishi huyu ameandika vitabu aina mbalimbali ikiwemo Kifo Kisimani na Nizikeni Papa Hapa. Mwandishi huu ni hodari na ana weledi wa uandishi na anaandishi anaandika vitabu vinavyokuza na kuielekeza jamii katika maisha mema.

Na ninamambo aina ainati ambayo ninafanya ili kuweza kujitunza. Musi kabisa ninhakikisha kuwa na kula lishe bora. Lishe ambalo ni safi na ambala aliwezi kunipa virusu vibaya kwenye mwili wangu. Lapili na hakikisha kuwa mwili wangu ni mekoga na usafi kamili bila pamba au madoadoa yoyote. Kati ya mambo mgine ninayofanya ila kujitunza ni kuhakikisha kuwa na swali na naenda kanisani.

Mimi ni mtu waku wahi, sipendi kuchelewa, maanake, wahenga wanasema ya kwamba, chelewachelewa, utapata mwana si wako. Hivyo basi, tangu utotoni mwangu, nimefunzwa kuhai, popote ni ninapoenda. Ili nisiweze kupitwa na jambo lolote hulka hii nimekuzwa nayo na wavyele wangu. Tangu jadi, hivyo basi, nimeizoea na ni moja kati ya hulka zangu za kila siku.

Mimi nayapenda sana maua kwa sababu yanafanya mazingira kuvutia na kuwa yenye mvuto. Hasa katika mazingira ambayo yamepandwa mengi na ya aina mbali mbali. Maua pia ni chombo au hutumika sana katika kuonyesha mapenzi kwa binadamu mwenzako. Hivyo basi nayapenda sana maua.

Nimehudhuri ya tamasha la mziki si moja tuu bali tamasha mingi hasaa ndugu yangu anapokwenda kushiriki katika tamasha hizo ndugu zangu ni mwimbaji hivyo basi yeye huniita twende nae katika tamasha zote za mziki ambazo hameitwa hili aweze kushiriki.

Mimi ni mtu mbunifu wa hali ya juu, nimezuwa taji aina ainati kwa sababu ya ubunifu wangu, niliweza kubuni saa ambayo inaweza kutumika pia kama chombo cha kuonyesha hali ya anga hivyo basi niliweza kutoa alama za juu katika tamasha la kushiriki katika kuonyesha ubunifu wa kimataifa nchini Kenya.

Naitumia teknolojia ya sauti. Teknolojia hii ni teknolojia mojawapo imebuniwa katika siku zilizopita za majuzi. Teknolojia hii ni muhimu. Maana imerahisisha sana kazi katika shughuli mbalimbali. Hasa wanafunzi wanapoitumia katika kufanya kazi yao hivyo basi ni teknolojia ninayoienzi na kuitumia kila kucha.

Simu yangu naitumia katika shugli za kila siku ya maisha yangu. Simu hii inarahisisha sana katika maongezi baina ya waja ninaoshiriki ao kila siku. Inanisadia katika shugli zangu za kimasomo, pia katika shugli za kuwasiliana. Simu ni jambo la muhimu sana katika maisha yangu. Inansaidia katika kufnya programu aina mbali mbali na pia katika kufanya ubunifu wangu wa mijadala katika shirika mbalimbali. Hivyo basi ni chombo cha maana sana katika maisha yangu ya kila siku.

Mafanikio makuu ninayo enzi kazini ni kuwa msimamizi mkuu wa wahandisi katika kampuni yote. Haya mafanikio yamekuwa ni jambo sana la muhimu maishani mwangu maana yameweza pia kuimarisha maisha yangu na hivyo basi kujikimu hata zaidi na familia yangu.

Mimi sipendi kuvaa kofia kwa sababu mimi ni mzaliwa wa pwani. Pwani kuna joto jingi hivyo basi kushinda umevalia kofia itaweza pia kukufanya uwe mwenye joto jingi mchana kutwa. Hivyo basi huwa sionelei kuwa ni jambo njema kupenda kuvaa kofia kila wakati.

Kifaa cha kitendo cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni rununu au pia inaitwa simu ya mkono. Hiki ni kifaa ambacho nimekizoea katika kufanikisha shughuli zangu za kila siku za kimaisha. Hivyo basi kuwasiliana watu nategemea sana kifaa hichi. Hivyo siwezi kuishi bila kifahichi ambacho ni rununu.

Hali ya hewa ninayoipenda ni wakati mvua inaponyesha. Japo si kwa wingi ila kwa kiwango kinachohitajika. Hali hii huwa nadhifu na shwari sana ya upanzi wa bidhaa mbali mbali ikiwemo mimea kama vile mi kama vile mahindi maharage na mbaazi. Hivyo basi napesna sana hali hii ya anga. Kwa sababu inatupa maji, ishitoshe pia inawa inawezesha vyakula kuwa hivyo basi kuukabili janga la njaa.

Majira ni nayo penda ni majira ya vuli. Majira haya nayapenda kwa sababu hali ya anga huwa imetulia tuli hivyo basi huwawezesha wakulima kufanya shughuli za kilimo hupanzi ama upitili aji wa mimea yao ili kungua magugu na madudu yanayomea katika mimea yao. Hali hii majira haya pia yanayawezesha watu katika shughuli mbalimbali kuwezesha kufanya kazi zao kwa sababu hakuna mvua wala kiangazi cha kuwazuru katika utenda kazi wao.

Napenda sana kusikiliza radio maana ni njia mojawapo ya kufikisha ujumbe na kujua kinachoendelea katika mahali mbalimbali katika dunia hii. Radio ni kiumbe ni kifaa cha kiteknolojia ambacho kimewezesha mawasiliano kuwa rahisi baadhi ya watu wanaoishi sehemu mbali mbali. Hivyo basi naisikiza sana radio.

Mimi hushambulia tatizo kazini kwa kukaa na kuita watu wanaohisika katika kuleta uwepo wa janga hili. Huwa tunakaa pamoja, tunaoelewana na kusikilizana kwa sababu palipokaa wawili hapaharibiki jambo. Hii ni njia mwafaka ya kusuluhisha tatizo lina potokea kazini ila kuipuka ugomvi baadhi ya wafanyi kazi.

Mimi napenda sana kuandika kwa computer, hii ndiyo sababu inayo fanya napenda kuadika kwa computer Musi kabisa kompyuta ina uwezo mkua kuandika maneno mengi kwa haraka ukilinganisha na mkono. Pili kompyuta haichoki ukilinganisha na mkono. Tatu ni kwamba unapokosea kompyuta inakuonyesha. Hivyo basi kurekebisha huwa raisi ukilinganisha na uandishi wa mkono. Hivyo basi mimi napendalea kuandika na komputer.

Wakati ninapokuwa na wasiwasi mimi humuita rafiki yangu ili aweze kuniliwaza. Ni hali ambayo najua huwa ya tete na ynye wasiwasi mwingi sana. Ninapokuwa na wasiwasi, mimi humwita rafiki yangu haweze kuniliwaza. Hili nisiweze kujiingiza kwa jambo ambalo nitaishi kukuna kichwa changu kwa sababu nimelefanya. Hasa kujitosa katika utumia diwa za kulevya hivyo basi bora nimwite rafiki yangu aniliwaze.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya nazi. Nazi ni kiungo cha manufaa sana kwangu. Hivyo basi hata ninapopika wali wangu. Huwa napika wali wa nazi. Ladha ya nazi hunifaa sana. Na tangawizi kwa umbali. Hii ladha hufanya chakula changu chenye manukato mazuri na chenye kuvutia.

Ndiyo nimewahi nunua tikiti za tukio. Hasa tukio la michezo kwa miguu sana sana huwa unaitwa mpira wa soka. Huwa napenda mimi ni shabiki mkuu wa timu inayojulikana kama vile nipe nikupe. Mimi hununua tikiti zao kila wakati wanapokuwa wakicheza katika uga. Wa mapepeteko katika mtaa wa liondiani hivyo basi mimi hununua tikiti za tukio.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kupumzika chini ya kivuli. Hasa kivuli cha muembe. Ninapokuwa napumzika chini ya kivuli hichi, huwa nachukua sharubati yangu na kumimina kwenye kinywaji changu. Huku nikibarizi hewa safi ya anga. Hali hiyo hunipa wakati wa kuliwaza na kufikiria kuhusu muelekeo wa maisha yangu.

Mimi hasa napenda wanyama wa nyumbani. Mfano wanyama wa nyumbani ni kama vile ngombe paka, bata, kuku. Wanyama hawa hunifurahisha sana. Kwa sababu wanaweza pia kukusaidia na kazi za nyumbani. Mnyama kama vile ngombe hukupa maziwa. Na kuku hukupa mayai. Hivyo basi, mimi huwapenda sana wanyama wa nyumbani.

Mandhari mazuri ambayo nimeyashuhudia yako kwenye mtaa unaoitwa malindi. Haya ni mandhari ya maua, maua ya mepandwa katika mandhari haya, kufanya eneo hili kuwa la kuvutia. Hasa kwa watalii na hata wenyeji, mandhari haya huwapumbaza na kuliwaza wengi nikiwemo mimi. Haya mandhari ni moja kati ya mengi ambayo yanapendeza sana katika mtaa huu wa malindi na kilifi.

Harufu ninayopenda zaidi ni ya wali unapopikwa. Harufu hii hunitoa bangoni kweli kweli. Mimi sana hupenda wali unapopikwa. Hasaa viungu mbali mbali vinapotumbukizwa na mpishi mahiri anapouandaa wali huu. Harufu hii hunimaliza. Harufu ambayo kila wakati naienzi na kuitafakari kila ambapo ninalala. Harufu ya wali, hunimaliza. Hii ndio harufu ambayo kila wakati ninapokaa naitamani sana maana mimi mwenyewe ni shabiki sugu wa kula wali.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kwamba wakati mtu yeyote anapokwenda katika kidato. Kisha ya kwamba unamsikiza mwalimu wako ili uweze kuwa mja mwenye masikio matilifu na mwenye ubunifu zaidi. Kuwa msikivu husaidia sana katika upataji wamaelezo kifasaha hivyo basi kuanguka mitihani huwa ni jambo la nadra sana. Hilo tu ndio wazo langu nzuri kwa siku ya leo.

Hali ya hewa leo imekuwe yenye mishemishe sana. Wakati wa asubuhi kumekuwa na jua linalo chomoza. Japo halijakuwa kali sana. Wakati wa mchana, vuli limetanda kote. Ila wakati huu wa jioni, mvua imenyesha kwa wingi. Hali hii imekuwe yenye mkurupishano mwingi katika kazi za waja wengi. Ila hatuwezi sema neno kwa sababu anaitupa hali hii ni mola. Hivyo basi hatuna budi kumshukuru kwa hali hii ya hewa.

Ninavipawa haina mbali mbali. Hila kipawa ambacho sina ni kipawa cha kuimba. Sauti yangu ni ovyo zaidi. Ninapojaribu kuimba huwa inatokea ya yenye makelele mengi sana. Hivyo basi kipawa hichi cha kuimba huwa nimekubali ya kwamba hakija ni kubali. Hivyo basi ndicho kipawa pekee ambacho huwa na hisi sina. Muzika.

Jambo la kwanza ninapofanya kila asubuhi ninapoamuka ni kuswali ili kumshukuru mwa ulana kwa kuniongoza katika usiku kucha hadi kunapo kucha asubuhi. Jambo la pili nilalo fanya ni kuenda kupiga mswaki. Huwa napiga mswaki kila siku ninapaamuka. Kisha badae na osha uso wangu na kupika chai ili niweze kukaribisha siku njema ambayo mola nakua ametupa.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Afrika kusini. Nchi hii ina vituo mbali mbali vya kwasababu ina wanyamapori, ina barabara nzuri, majumba yamewekwa kwa njia nadhifu na yenye kupendeza. Hivyo basi, nchi ya afrika kusini ni nchi mojawapo ambayo ningependa sana kutuzu.

Hapo awali nilikuwa navaa miwani ila sasa hivi sivai miwani. Kiini hasa kilichofanya nikavaa miwani nilikuwepo na shida ya jicho moja ambalo lilikuwa halioni vizuri. Ila baada ya kuwa shu. Ila baada ya kuhudumiwa na madaktari wenye ustadi wa hali ya juu. Niliweza kupona jicho hilo. Hivyo basi baada ya kupona jicho hilo. Niliacha kuvaa miwani ila hapo awali niliwahi kuivaa.

Sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu mtandaoni kumeja matapeli wengi mno wanauchukua fursa hiyo kuwa tapeli watu ili waweze kukimu maisha yao. Hali hii ama shuguli hii huwa hainifurahishi hivyo basi sipendi kununua vitu mtandaoni ili nisiweze kutapeliwa na matapeli.

Mikutano ninayoipenda ni mikutano inayohuthuriwa na vijana warika au kimo chakati. Mikutano hii hunifurahisha kwa sababu unapa ninapatana na vijana na kinadada ambao tunaluga sawa. Hivyo basi kufikia uamuzi wa jambo fulani au malengo fulani huwa ni raisi ukilinganisha na mikutano inahudhuriwa na wale ambao kimochao kichini ama juu zaidi kuliko.

Mimi ni mja wa kisasa. Hivyo basi natumia mitandao ya kijamii. Ikiwemo mitandao kama vile TikTok, WhatsApp na Instagram. Mitandao hii mi huitumia sana katika maisha yangu ya kila siku ili kujamiana na wenzangu na kujuliana hali. Mitandao hii husaidia sana katika wasilishaji wa mawasiliano miongoni mwa waja walio katika sehemu mbalimbali. Hivyo basi kurahisisha uwepo wa umoja na utangamano katika jamii ama katika dunia zima.

Programu ninazotumia kwa mara mingi ni programu za uwandishi, uchoraji na za ufanyaji hesabu katika maisha yangu ya kila siku. Programu hizi hurahisisha utendaji kazi wangu wa kila siku. Programu hizi ni za maana sana kwa sababu zina rahishisha kazi yangu na pia utendaji kazi huwa wa muda mchache mno ukilinganisha na kutokwepo kwa programu hizi.

Neno langu la siri huliweka salama kwa kuhakikisha kuwa siambii mja yeyote ambaye anapenda kupayuka ama kuropokwa wakati wowote anapokutana na umati wa watu. Hali hii imeniwezesha kuweka siri zangu wakati wowote bila ya kuweza kuzitoboa kwa mja yeyote. Hii imenisaidia sana maishani mwa.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huenda kusakata dimba ama ukipenda mpira wa migu naupenda sana mpira wa miguu. Maana mimi ni mweledi na shupavu katika kuucheza. Nina tajriba ya hali ya juu katika kucheza mpira wa miguu. Hivyo basi, wakati ninapopata mapamziko ya mchana, mimi hunuia kuwa jambo la heri na la adhima kuenda kucheza mpira wa kandaanda.

Mimi husomea habari za mtandaoni katika rununu yangu. Ila pia ninapokuwa na tarakilishi yangu au kompyuta, mimi pia husomea hapo habari za mitandaoni. Vyombo hivyo vimenisaidia sana kujua kinachoendelea duniani kote. Hivyo basi kuwa na habari wakati wowote. Muda wowote ninapotaka habari hizi ama mja yoyote anapotaka ni mwelimishe kuhusu mambo ya nayoendelea.

Umeme unapo katika mimi huwa najishughulisha na shughuli za kilimo kwa sababu mi hupenda sana shughuli za kilimo. Mimi huenda kunyunyuzia miti maji na kuhakikisha kuwa mahidi nilio ya panda ya nakuwa kwa hali inayofaa. Hi hunisaidia sana kutopoteza wakati kukaa tu hivo bila ya kufanya lolote kwa sababu umeme umepotea. Hivyo basi kuimarisha sekta yangu ya ukuli.

Naam, nimewahi kulima. Kulima ndiyo gange yangu ya kila siku. Mimi ni mkulima hodari. Hivyo basi, nimelima mahindi, maharage, mbaazi, hata vile viazi vitamu. Ukulima ni jambo ambalo nimelichukulia kwa mda mrefu sana na lenye umuhimu sana kwa maisha yangu. Nilo linalonipa lishe la kila siku na kukimu familia yangu na mahitaji yote.

Ninapokumbwa na msongo wa kazi, mimi huwa najipa morali au kujipiga kifua ili kujipa morali ya kuweza kufanya kazi hii. Inaponilemea mimi humwita mfanyakazi mwenzangu aweze kunisaidia ili tuweze kukamilisha msongo huu wa kazi. Hii hunisaidia sana kukabili matatizo yanayonikumba wakati ninapokuwa na kazi nyingi katika siku fulani au wakati fulani.

Kitu cha thamani ambacho ninahifadhi ni mkufu wa shanga niliopewa na marehemu babangu mkufu huu ni wa aina ya diamond ama ukipenda sana madini mkufu huu una hadhi katika familia yetu. Hivyo bazi nauhifadhi kwa moyo wangu wote kwa sababu ni kitu cha thamani sana katika familia yetu na mimi nicho nilikirithi.

Napendelea sana tishati kwa sababu ina mda mfupi sana wa kutayarisha ukilinganisha na shati. Shati unapolifua linaitaji kupigwa pasi ili liweze kunyooka. Ilihali tishati unapofua haijikunjikunji. Hivyo basi haitaji kupigwa pasi unapofua. Hivyo basi katika unadhifishaji wangu au katika uvaaji wangu mimi upendelea sana kuvaa tishati bali si shati kwa sababu tishati zinanifuraisha na kando na hayo tishati ni rahisi sana kuzifua na kuzi nyoosha.

Malengo ambayo ninayo kazini mwangu ni kuwa baada au mwisho wa mwaka huu niweze kuwa mhandisi mkuu wa wahandisi wote katika kampuni hii. Ni lengo ambalo nimejituma kwa muda mrefu ila mwaka huu natumai kuwa nitaweza kulitimiza ili niweze pia kujipi na kujipiga hongera kwa matukio ambayo nitakuwa nimeweza kufanya ili niweze kuwa mhandisi mkuu.

Kazi ninayoitamani zaidi ni kazi ya kuwa rubani. Napenda sana ndege hivyo basi mimi huwaonea wivu sana marubani. Ningependa sana hii kazi ya urubani. Japo sijaweza kuhitimu kuifanya kazi hii ila muda unaokuja nitaweza kujitahidi niweze kufanya gange hii ya urubani. Maana ni kazi ambayo ni yenye manufaa na muhimu sana katika jamii yetu.

Sana ninayoipenda sana ni sanaa ya uigizaji. Sanaa hii huwa imenifurahisha mno kwa sababu napenda waigizaji. Wanapoigiza filamu aina mbali mbali. Hali wanapoingiza filamu hizi hunipa wakati wa kuliwaza na kutabasamu zaidi. Hivyo basi sana ya uigizaji ndiyo sanaa peke inayoienzi na kuithamini.

Hivi sasa naishi kwa mta wa mabanda. Mahali hapa sipapendi ni mahali ambapo pameja watu wengi. Hivyo basi mandhari ya mahali ni napoishi hivi sasa ni mandhari mambofu. Watoto wako kila mahali na uchafu ama takataka zipo kila mahali ni mandhari ambayo hayafuti na yapo sana katika pande hizi hasa ni nazoishi.

Mimi huenda maktabani mara saba kwa wiki. Napenda sana kuvisoma vitabu vya waandishi mbali mbali. Ikiwemo ken wa libora. Ken wa libora ndiye mwandishi wangu mkuu ninaye muenzi na kumpenda. Hivyo basi, mimi hupenda sana kwenda maktabani. Ndipo mahali peke, unapo nitafuta, utanipata. Maana napenda kusoma sana.

Mimi hutumia njia ya matwana au matatu katika usafiri wangu wa kila siku. Japo kabla sijafika kuabiri matwana. Mimi hutembea kuenda ambapo unaabiri matwana hii. Matwana hii hunipeleka katika kazi yangu kila siku na kunirudisha jioni. Napenda sana njia hii ya usafiri maana huniwezesha kuenda kazinii. Kwa wakati unaofaa na kurudi nyumbani kwa wakati unaofaa vile vile ni njia pekee ambayo naweza kuimudu katika maisha yangu ya hivi sasa.

Ninapenda sana kusafiri kwa aina mbali mbali za mbuga za wanyama ninapokuwa na familia yangu. Hali hii hutuleta pamoja, hutuburudisha, hutufurahisha, tunapokuwa pamoja kama familia. Kuwatazama wanyama aina mbalimbali kama vile simba na ndovu wanapokuwa bugani huwa inaleta furaha tele na ribo ribo katika miongoni mwa familia yangu. Hivyo basi mimi hupenda sana kusafiri na familia yangu tukiwa pamoja.

Wateja wangu mimi huwashughulikia kwa wakati unaofaa kwa heshima na iwapo kuna tatizo lolote mimi huwa ongelesha kwa lugha ya heshima ili tuweze kusuluhisha jambo lolote linapoenda mrama nawapenda sana wateja wangu ndio kwa maana mimi huhakikisha kuwa tunaelewana na hatukwaruzani kwa jambo lolote.

Chakula ni nacho kipenda na kukienzi ni wali. Napenda sana wali uliopikuwa na mpishi hodari na mahiri na ambaye anaweledi wakuanda wali. Wali iliowekwa nazi na nyama tele hunifurahisha sana. Napenda sana wali. Hivyo basi ndicho chakula ni nacho kipenda zaidi. Maishani mwangu.

Kabla ya kulala, mimi hula chakula cha jioni. Baada ya kula chakula cha jioni, mimi hupiga mswaki ila meno yangu kuwa safi na mdomo kuvutia. Baada ya kupiga mswaki, najitayarisha kwenda kulala ila baada ya kabla nilale, lazima nipige sala kwa Maulana, kwa kunipa nguvu na uwezo wakujishugulisha kwa shughuli zote za mchana na kunifikisha. Usiku ilipia weza kuniongoza katika usiku huu niweze kuamuka kesho asubuhi.

Njiya peke ni nayo tumia kuhakikisha na himiza ushirikiano katika timu ni kwa rai wana wachezaji wenzangu kuongele shana kwa luga inayofa. Kuheshimu kila moja na kumuheshimu kiongozi watimu au pia coach watimu. Kukufanya hivyo timu huwa na ushirikiano na utangamano wa hali ya juu.

Kinywaji ninachopenda kukinywa ninapoamka wakati wa asubuhi ni chai. Napenda sana chai kwa sababu mimi nayapenda sana maziwa. Maziwa hunipa nguvu tele tele na furaha ya kuweza kupambana na siku. Hii ambayo mungu anakuanga amenipa ni ninapokuwa nimeamka. Napenda sana chai hivyo basi chai ndicho kinywaji cha pekee ninachokipenda wakati wa asubuhi.

Mimi sipendi kucheza ngoma kwa sababu mimi sina umahiri ama ushupavu wa kucheza ngoma. Hivyo basi ninaposikia ngoma zikichezwa huwa sihudhurii hafla hiyo. Labda nikienda tu kuwatizama wenzangu wa kicheza ila mimi mwenyewe sipendi kucheza ngoma maana sina weledi wa kucheza ngoma.

Somo ninalolipenda shuleni ni somo la kiswahili. Mimi ni mweledi wa kuzungumza na kuandikq somo hili la kiswahili. Najivunia kuwa mswahili. Napenda sana kiswahili. Napenda sana mwalimu wangu wa kiswahili. Na kiswahili ndiyo gumzo ninayotumia kwa kila siku ninaposhughulisha na maisha yangu. Kiswahili kitukuzwe na kiswahili ndicho ndicho.

Naam, nimefikiria kuanzisha biashara yangu. Si biashara moja tu, bali biashara mingi. Moja kati ya biashara ambayo nimefikiria kuanzisha ni biashara ya uuzaji wa mboga. Mboga ambazo nimezipanda katika shambalangu. Hii ni biashara ambayo mwaka jana niliweza kufanikisha na kupata manufaa zaidi ya kuweza kukimu familia yangu. Biashara ni nyingine ni ya kuuza nguo. Biashara hii nimeianza wiki jana na hivi sasa inanipeleka vyema. Natumai nitaweza kupata rufaa au manufaa tele katika biashara.